Kumbukumbu za kutisha. Ninakumbuka nilipokua nilipokua mdogo sana takribani miaka kama kumi na mbili ama kumi na moja tuliweza kukimbizwa jirani aliweza kunikimbiza na panga baada ya kuingia kwenye shamba lake na kuliharibu alitukimbiza sana na nilikuwa na uoga mingi Nilidhani atanikatakata.

Uwezo ambao ni ngependa kuwa nao ni uwezo wa kusoma mafikira ya watu ninapo waongelesha. Ni kipao ambacho kingenisaidi ya ilikujua wale ambao wanamafikira mema kunihusu na wale ambao hawana mafikira mema kunihusu.

Ndio nimewai kuenda kwa tamasha la muziki, lakini ilikuwa kitambo kidogo. Kwa sasa ningependa kuenda kwenye tamasha za muziki. Nilifurahia sana nilipokuwa mdogo, nilipokuwa na umri wa ujana wangu nilipenda sana kuenda kwenye tamasha za miziki.